Andiyo mimi upenda kuvaa kofia kwa sababu mara mingi mimi upenda huvaa kofia kwa sababu nakuwanga nimeinyoa kwa hivyo mimi upenda kuvaa kofia hile kuficha upara wangu sasa mimi upenda kuvaa kofia sana sana. Sana sana kofia za kufunika kiicho mimi upenda kuzivaa bila kofia mimi siwezi tukainze.

Jambo ambalo mimi hufanya kuwatia wanzangu moyo ni kuwaongelesha. Na kuwapatia nguvu na kuwaambia kuwa maombi ndio kila kitu sababu mungu ndio hupatiana kila kitu. Kwa hivyo mimi huwambia wanzangu kuwa, ndio waendelee kwa maisha vizuri lazima wakuwe wakiomba. Kwa hivyo maombi ni muhimu katika maisha ya mtu.

Kama napendelea baridi ama joto, kwa ukweli ningependa kusema kuwa napendelea joto. Kwa kuwa baridi, kukiwa na baridi i mingi, baridi pia huleta magonjwa. Kwa hivyo mimi ningependelea joto, sanasana joto haileti magonjwa. Baridi huleta ugonjwa kwa hio mimi napendelea joto kuliko baridi.

Je niuwezo gani ungependa kuwa nao. Anuwezo ambao ningependa kuwa nao ni ule uwezo ya kuleta amani katika nchi yangu. Yana mi napena amani kwa hivyo ningependa kuwa nauwezo wa kuleta nchi. Watuwote tuwe na umoja na amani katika nchi yangu yaani staki tuwe na vurugu kwa hivyo mimi ningependa kuwa nauwezo wa kuleta amani na umoja.

Unasafisha vifaa vyako marangapi ni jinsi nasafisha vifaa vyangu marangapi. Kwa siku nitasema kuwa nasafisha vifaa vyangu karibu mara tatu kwa siku. Kwa hivyo mimi hupenda usafi kwa hivyo kusafisha vifaa vyangu mimi husafisha mara tatu kwa siku.

Wazo zuri ambalo nina kwa siku ya leo ni kwamba nitafanikiwa kimaisha. Hilo nililojambo mimi huomba sana ndilo wazo langu zuri la siku ya leo. Najua kuwa nitafanikiwa na nita pata helazangu mimi mwenyewe. Na kujisaidia kimaisha na kusaidia pia familia yangu kimaisha.

Kazi yangu ambayo naifanya kwa sasa hivi ni kazi ya ualimu aLafu katika kazi hii yangu mahali ambapo nataka kufika ni kuwa na kuwa wanafunzi wangu wanafanikiwa kimaisha alafu pia mimi nipandishwe cheo nieze kuwa mwalimu mkuu katika shule fulani ama katika hii shule ambayo nilipo kwa hivyk. Hiyo ndiyo nataka katika kufanikiwa katika kazi yangu nifike nikuwe mwalimu mkuu. Kwa hivyo.

Kupanda wangu nafanya nini wakati wa mapomziko wa mchana. Wakati wa mapomziko wa mchana mimi uenda kwanza natafutia chakula chakula cha cha mcha. Kisha nakula kisha mimi uenda kulala kidogo. Kisha alafu hapo bada ya hapo ntarudi kazi ni na kufanya kazi ya mkotata table chana kwa vizuri sana.